Filamu ninayopenda zaidi ni Black Panther kwa sababu ina ujumbe mzuri na inaonyesha nguvu ya utamaduni wa kiafrika Filamu ya action iliojaa msisimko na mafunzo muhimu Nakumbuka mara ya kwanza niliona nilivutiwa sana na hadithi na wahusika wake Nilipata kupitia rafiki yangu aliyenipendekeza niitazame Ningependa sana kuiona tena kwa sababu kila mara ninapoiona najifunza na kufurahia zaidi.

Ninasherehrkea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutuma, kutumia muda mzuri na familia na marafiki Mara nyingi tunakula chakula chapa moja, kukata keki na kushirikia na furaha Wakati mwingine, ninapokea zawadi au ujumbe wa heri kutoka kwa watu, ninao wapenda Pia hutumia siku hiyo kumushkuru mungu na kutafakari mambo mazuri ya maisha Sherehe hii hunifanya nijisikie furaha na kuthamini maisha zaidi.

Ninafua nguo marambili kwa wiki, hii hunisaidia kuhakikisha nguozangu zinabaki safi na nadhifu wakati wote huwa nafua siku zilizopangwa ili kuepuka mrundiko wanguo chafu Pia kufua mara kwa mara hunisaidia kuokoa muda na maji Kwa kufanya hivyo, nendelea kudumisha usafi wa mwili na mazingira yangu ya kila siku.

Napenda kutazama filamu za action na comedy. Filamu za action hunipa msisimuko na kunifanya niwe makini kwa hadithi na matukio yake. Huku filamu za comedy hunichekesha na kunisaidia kupunguza mawazo. Haina hizi za filamu hunipa burudani na kunifanya nijisikie furaha ninapokuwa huru.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kujiamini na kujithamini. Ni muhimu kufanya kazi kwa bidii, kuwa na nidhamu na kutokata tamaa hata unapokutana na changamoto. Pia, ni vyema kusikiliza ushauri wa watu wenye uzoefu, na kujifunza kutokana na makosa. Zaidi ya yote, mweshimu kila mtu na uwe mnyenyekevu. Kwa sababu wa heshima na tabianjema hufungua milango mingi maishani.

Timu bora ya mpira wakirugbi wakimarekani ninayopenda ni Kansas City Chiefs Ninaipenda kwa sababu ni timu yenye mshikamano, ni dhamu na kiwango cha juu cha ushindani na kumbuka mchezo wao mkubwa wa Super Bowl ambao ulikua wa kusisimua na wenye ushindani mkubwa Mchezaji ninayempenda zaidi ni Patrick Mahomes kwa sababu ya uongozi wake na uwezo wake wakipekee wanjani Wakati timu yangu inapocheza na hisi furaha msisimko na fahari kubwa.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na uokoa muda. Naweza kuchagua bidhaa mbalimbali bila kutoka nyumbani na kulinganisha bei kwa urahisi. Pia ununuzi wa mtandaoni hunipa nafasi ya kusoma maoni ya wengine kabla ya kununua. Ninapofanya ununuzi huu nahisi urahisi na kuridhika kwa sababu unanisaidia kupanga matumizi yangu vizuri.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video wakati wa mapumziko michezo ya video hunisaidia kupumzika, kufurahia na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunisaidia kuboresha fikra, umakini na uwezo wa kufanya maamuzi haraka Mara nyingi, hucheza na marafiki, jambo linaloimarisha ushirikiano na urafiki. Kwa ujumla, michezo ya video hunipa burudani na furaha.

Kumbu kumbu nzuri za shule ni nazo zikumbuka ni pale niliposhiriki shughuli za michezo na mashindano ya masomo Nilifurahia kushirikiana na marafiki na walimu, kushinda au hata kujifunza kutokana na changamoto Pia nakumbuka safari za shule ambazo zilitufundisha mambo mapya kwa vitendo Kwa kumbu kumbu hii ilinifanya nijisikie furaha, mshikamano na kuwa na upendo wa shule yangu.

Ningependa kujaribu mchezo wa tenisi kwa sababu ni mchezo wa kufurahisha unao hitaji nguvu, mbinu na umakini. Pia, napenda kujaribu changamoto mpya na kujifunza mbinu za mchezo huu. Kucheza tenisi, kutanipa, furaha, msisimuko nafasi ya kujijenga kimwili. Ningependa kuanza haraka ili kujionea burudani ya mchezo huu.

Mnyama ninayependa kufuga ni mbwa. Ana rangi ya kahawia na nyeupe na machobyake ni makubwa na yenye furaha. Tabia zake ni rafiki, mlinzi wa familia na mcheshi. Mara nyingine, anafanya vitu vya kuchekesha kama kucheza na kubeba vitu vidogo au kuruka kwa msisimko. Napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu huniletea furaha, upendo wa kweli na hufanya nyumba kuwa ya kushangaza zaidi.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini na kushirikiana kikamilifu. Napenda kuwa mnyenyekevu na kusaidia wengine wanapohitaji msahada. Pia, nashiriki mawazo yangu kwa uwazi na kuheshimu mitazamo yao. Mara nyingine, tunafanya shuguli za pamoja zinazo. Ongeza mshikamano.

Kumbukumbu ya kutisha ninayoyikumbuka ni wakati nilipokuwa nimepotea katika msitu wakati wa safari ya shule. Nilhisi hofu kubwa kwa sababu sikuwa na mtu wakaribu na sikujua njia ya kutoka. Lakini walimu na wanafunzi wenzangu walinisaidia nikarudi salama. Kumbukumbu hii ilinifundisha kuwa makini na kutojihusisha na hatari.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za kusisimua na elimu hadithi za kusisimua hunifanya nishangae na kufurahia matukio ya wahusika Huku vitabu vya elimu vikinisaidia kujifunza mambo mapya na kukuza akili yangu kusoma vitabu hivi hunifanya nifikirie kwa kina kuboresha msamiati wangu na pia kunipa burudani wakati wa mapumziko.

Ninakunywa takriban glasi nane za maji kila siku. Hii uunisaidia mwili wangu kuwa na afya nzuri kuondoa sumu na kudumisha ncha na ngozi safi. Pia kunywa maji mara kwa mara hufanya nishike nguvu na kuendelea kuwa makini katika shughuli zangu za kila siku. Ninajaribu kuhakikisha sipuuzi kunywa maji hata siku. Siku nikiwa shuleni au nyumbani.

Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gita. Nili anza kujifunza kwa sababu nilipenda mziki na nilitaka kujieleza kwanjia ya kipeke. Kila somo, lilinifundisha mbinu mpya, misemo ya mziki na jinsi ya kuunganisha midundo. Nilipofika nyumbani, nilijaribu kurudia ili kuboresha ujuzi wangu. Kupiga gita kulinifanya nijisikie furaha, utulivu na kurahisisha fikra zangu.

Ndio, napenda mvua kwa sababu hunifanya njisikie tulivu na furaha. Napenda kuangalia mvua ikinyesha kutoka dirishani au wakati nikiwa nje, nikiwa na Para paraplu. Mvua pia huniletea hisia za utulivu na kunifanya nifikirie mambo mazuri. Wakati mwingine napenda kucheza au kutembea kidogo mvua ikinyesha, jambo linalonipa furaha ya kipekee.

Naenda maktabani mara kadhaa kwa wiki. Hasa wakati wa kufanya utafiti au kusoma vitabu vipya. Maktaba ni mahali pazuri pa kupata taarifa, kujifunza mambo mapya na kufanya kazi kwa utulivu. Pia ninafurahiya kuangalia vitabu vya hadithi, elimu na burudani. Kila mara ninapokua maktabani nahisi furaha na msisimuko wa kujifunza. Maktaba hufanya akili yangu iwe imara na kunisaidia kufanikisha masomo yangu.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kupanga kwanza mawazo yangu na kutunga muhtasari wa mambo muhimu Kisha ninaandika kila sehemu kwa uwazi, nikizingatia tarehe, majina na matokeo muhimu Bada ya hapo, narekebisha makosa ya kisarufi na kwa kuhakikisha ripoti inamtiririko mzuri Mara nyingine ninatumia chati au grafu kufafanua taarifa.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya mafuta ya kupika via zivitamu. Ni harufu ya chakula ambayo hunuka vizuri na unifanya ni jisikie nja. Nakumbuka sana harufu hii wakati wa mchana nyumbani pale wazazi wangu wa kiaanda chakula. Harufu hii unikumbusha wakati wa furaha na ushirikiano wa familia. Wakati ninapopata harufu hii nahisi furaha, amani na hamu ya kushiriki chakula pamoja na familia yangu.

Wikendi zangu zinapangwa vizuri, jumamosi na jumapili, mara nyingi napumzika na kufanya mambo ninayoyapenda kama kusoma vitabu, kuangalia filamu au kufanya mazoezi kidogo. Wakati mwingine nahenda mahali kwa bustani au kunywa kahawa na marafiki. Kila wikendi nakumbuka kufanya mambo ya kawaida kama kupanga nyumba, kuzungumza na familia na kupanga masomo ya wiki ijayo. Najisikia furaha na ushirikiano na familia na marafiki wakati wa wekendi.

Kumbu kumbu nzuri ya utotoni nayoikumbuka ni pale niliposhiriki sherehe ya siku ya kuzaliwa nikiwa mtoto. Nilikuwa pamoja na familia yangu na marafiki wa karibu na kila mtu alifanya sherehe kuwa ya furaha. Kumbu kumbu hii ilikuwa maalum kwa sababu kulikuwa na michezo, keki tamu na zawadi nyingi ambazo nilifurahia sana. Wakati nikikumbuka sherehe hiyo nahisi furaha, mshangao na upendo mkubwa uliokuwa karibu nami.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale niliposhirikiana na timu kufanya mradi mkubwa. Nilijifunza kushirikiana, kusikiliza maoni ya wengine na kushughulikia changamoto kwa subira. Pia nilijifunza umuhimu wa kuzingatia muda na kupanga kazi vizuri. Uzoefu hii ulinifundisha kuwa kila kazi inahitaji bidii, nidhamu na mshikamano wa timu.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, ushirikiano na mpangilio mzuri wa kazi. Mawasiliano hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa maoni ya wengine. Ushirikiano na wenzangu hufanya kazi itekelezwe kwa ufanisi na haraka. Mpangilio mzuri wa kazi unahakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati na bila msongamano.

Wazo zuri ambayo nina kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu vizuri kwa kujifunza na kufanya kazi za manufaa. Napanga ratiba yangu ili kumaliza majukumu muhimu na pia kuondoa msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, inaweka muda wa kupumzika na kufraia mambo madogo ya furaha. Kwa kufanya hivyo, siku yangu itakuwa yenye tija, furaha na utulivu.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kuungana na familia na marafiki. Tunakula chakula pamoja, kucheza michezo na kusherehekea kwa furaha Wakati mwingine tunashiriki kuandika malengo ya mwaka mpya na kujaribu kuyatimiza Pia napenda kuangalia mapambo na taa za mwaka mpya zinazofanya mazingira kuwa ya furaha na msisimko.

Napenda kutembelea maeneo ya asili kama milima, mito na bustani za uma. Kutembelea sehemu hizi unisaidia kupumzika, kufurahia uzuri wa mazingira na kupata amani ya akili. Mara nyingine napenda pia kutembelea mabanda ya burudani na makumbusho ili kujifunza mambo mapia. Wakati nikitembelea nahisi furaha mshangao na msisimuko.

Napendelea mwangaza wa asubuhi kuliko mwanga mkali wa mchana. Mwanga wa asubuhi hunifanya nijisikie tulivu, macho safi na akili yenye utulivu. Pia ni wakati mzuri wa kuanza kazi au masomo kwa nguvu na motisha. Wakati mwingine napenda kuchukua muda kutembea au kufikiria mambo mazuri wakati wa mwanga huu. Kwa hivyo, mwanga wa asubuhi hunipa hisia za furaha, amani na mshikamano wa akili.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kushikilia kumbukumbu nzuri na uzuri wa mazingira Napenda kupiga picha za asili, familia na marafiki au matukio ya furaha Kila mara ninapopiga picha nahisi furaha na kuridhika kwa kuona matokeo ya kazi yangu kupiga picha hunisaidia pia kujifunza ustadi mpya na kuboresha ubunifu wangu.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kutambua tatizo kwa uwazi kwanza na kuelewa chanzo chake Kisha napanga hatua ndogondogo za kutatua tatizo na kushirikisha wenzangu ili kupata suluhisho bora Mara nyingine, ninaandika mbinu au wazo ili kuhakikisha hakuna kitu kinachosahaulika. Kwa kufanya hivyo, tatizo linaisha kwa ufanisi na kwa haraka.

Napenda mbwa kuliko paka kwa sababu mbwa ni wapenzi, wafuatiliaji wa familia na wanapenda kucheza wanafanya nyumba kuwa na furaha na kutoa hisia za upendo wa ukweli Mbwa pia hulinda na hufanya nijisikie salama nyumbani Wakati mwingine unichekesha kwa tabia zao za kuchekesha Kwa hivyo napendelea kufuga mbwa kwa sababu huleta faraha, upendo na urafiki wa dhati.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kutunga ratiba ya kila siku ili kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa wakati. Kwanza, ninaorodhesha majukumu muhimu na kuyapanga kulingana na kipaumbele. Kisha ninaweka muda wa mapumziko na shughuli za burudani ili kuepuka msongo wa mawazo. Pia ninajaribu kushirikiana na wenzangu ili kazi itekelezeke kwa ufanisi.

Chumba changu chakulala ni kidogo lakini chenye mpangilio mzuri Kutazake zinarangi ya nye upe na samawati Jambo linalo ongeza, mwangaza na utulivu Kitanda changu ni cha kawaida lakini kinaridhisha sana na lina blanketi laini na starehe kutoka dirishani naweza kuona bustani na baadhi ya majengo ya jirani Kitu ni nachokipenda zaidi chumbani ni raketi yangu ya vitabu Kwa sababu hunisaidia kusoma na kupumzika kwa furaha.

Nina jistawisha wakati wa likizo kwa kupanga shughuli za burudani na kupumzika Mara nyingi napanga safari fupi, kuangalia filamu au kusoma vitabu, nilivyo vikosa wakati wa masomo au kazi Pia ninatumia muda wa likizo kushirikiana na familia na marafiki ili kufurahia pamoja Wakati mwingine napanga kujifunza ujuzi mpya au kufanya mazoezi ili afya yangu ibaki njema.

Ninawiyainisha kazi na maisha kibinafsi kwa kupanga muda kwa uangalifu, napanga muda wa kazi na muda wa kupumzika, burudani na familia ili kutochanganya yote, pia ninaweka kipaumbele kwa majukumu muhimu kazini na nyumbani. Wakati mwingine, napumzika au kufanya shuguli za burudani ili kuondoa msongo wa mawazo. Kwa kufanya hivyo, maisha yangu yanabaki yenye mpangilio, furaha na tija.

Ninaufuatilia mfereji wa televisheni anaitwa Trevor Noah Napenda kwa sababu anatoa maoni ya kuchekesha kuhusu mambo ya kijamii na siyasa kwanjia ya busara na kufutia Kila kipindi hunifundisha jambojipia au kunitia moyo kufikiria tofauti Napenda pia jinsi anavyoweza kuunganisha vichekesho na mafunzo kwa ustadi.

Ninajenga urafiki upya kwa kuwasiliana kwa heshima na kushirikiana na watu wengine. Napenda kuanza kwa kuzungumuza kwa kirafiki, kusikiliza mawazo yao na kushiriki maslahi yanayofanana Pia, ninashiriki katika shughuli za pamoja kama michezo au miradi ya kijamii ili kuongeza mshikamana. Wakati mwingine, napendelea kuwa mnyenyekevu na mwenye msaada ili kuimarisha urafiki huo.

Napenda hali ya hewa baridi kidogo na juwa la asubui. Hali hii hunifanya nijisikie tulivu na nishike nguvu za mwili na akili. Napenda pia kuangalia mandhari ya asili wakati wa hali hii kama miti na maua ya kiwa safi. Hali ya hewa kama hii hunifanya nifurai, nipumzike na kufikiria mambo mazuri. Kwa ujumla, napenda hali hii kwa sababu hunipa amani, furaha na motisha ya kwanza siku.

Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu hunisaidia kupata chakula safi na kuishi kwa afya Napenda kupanda mboga, mauwa na mimea mbalimbali na kuona jinsi zinavyokuwa kwa taratibu. Zaidi ya hayo, kulima bustani hunisaidia kupomzika na kufurahia asili Kila mara ninapokuwa nikilima nahisi furaha, amani na kuridhika.

Ninashughulikia wateja kwa kuwasikiliza kwa makini na kuwajali Kwanza naelewa mahitaji yao na maswali wanayouliza Kisha ninajibu kwa uwazi, kwa heshima na kwa haraka kadri inavyowezekana Pia ninajihitaji kuwa mnyenyekevu na mchangamfu ili wateja wajisikie kuridhika Wakati mwingine napata maoni yao ili kuboresha huduma zangu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya usimamizi wa muda na kushirikiana na timu. Mafunzo haya yamenifundisha kupanga majukumu vizuri, kushugulikia changamoto na kufanikisha kazi kwa ufanisi. Pia nimejifunza kujibu matatizo kwa haraka na kwa utaratibu. Kwa kufanya hivyo, nimeweza kuwa mfanisi kazini, kushirikiana vizuri na wenzangu na kupata matokeo bora.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni rahisi na salama kulinda vifaavyangu. Mfumo hii hunisaidia kufungua simu au kompyuta haraka bila kutumia nenosiri ndefu. Pia unalinda ttarifa zangu binafsi na nyaraka muhimu. Kila mara ninapotumia na ihsi amani ya akili na usalama Kwa hivyo, mfumo wa usalama wa vidole ni muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Ninapenda kufanya mazoezi asubuhi badala ya jioni. Asubuhi hunipa nguvu na kuanzisha siku kwa motisha na msisimko Mara nyingi nafanya mazoezi mepesi kama kukimbia au kufanya mzunguko wa viwiko na mikono mazoezi haya hunisaidia kuboresha afya ya mwili na akili, wakati nikimaliza nahisi furaha nguvu na utulivu kwa siku nzima.

Lengo, langu, la muda, mrefu, kazini ni kuwa kiongozi bora wa timu na kuleta matokeo chanya. Ninataka kujifunza ustadi wa usimamizi, kupanga miradi kwa ufanisi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia lengo hili inahusisha kuboresha stadi zangu na kuwa mfano mzuri kwa wengine. Nikifikia lengo langu, nitakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuchangia maendeleo ya shirika.

Zawadi nzuri nililowai kulipokea ni kitabu cha hadithi za kusisimua Nilipokipokea nilifurahia sana kwa sababu kilikuwa na thamani ya kipekee na kilinifundisha mambo mapya Zawadi hii iliniletea furaha, mshangao na hamasa ya kusoma zaidi Nikikumbuka zawadi hii nahisi upendo na kuashiria kuwa watu waheshimu matamanio yao.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni ugali na mboga za majani. Napendelea chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na ni rahisi kupata lishe inayohitajika. Mara nyingi, huchanganywa na samaki au nyama kidogo ili kuongeza ladha na virutubisho. Chakula hiki pia hunifanya nijisikie kushiba na kuwa makini kwa shuguli zangu za mchana.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na mbili na nusu. Kitu cha kwanza nilichofanya baada kuamka ni kupumzika na kufanya mazoezi mepesi ili kuamsha mwili. Kwa chakula cha asubuhi nilikula ugali na mayai ya kukaangwa kwa sababu ni chakula chenye nguvu. Baada ya hapo niliendelea na shughuli zangu za kazi Nikitumia muda kwa kupanga majukumu ya siku asubuhi hii ilinifaa sana kwa sababu nilianza kwa utulivu nikiwa na nguvu na motisha kufanya kazi.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni likutana nae shuleni tulipokuwa darasa moja. Tangu hapo tumekua tukisaidiana katika masomo na shuguli mbali mbali. Tunapenda kufanya mambo pamoja kama kusoma, kucheza michezo na kuzungumuza kuhusu maisha. Kinachofanya awe rafiki wakweli ni waminifu, heshima na msahada anaonipa wakati wote. Ningependa kusema kwamba rafiki yangu ni mtu muhimu sana, maisha ni mwangu. Na namutamini kwa dhati.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kwenda kisiwa cha bahari kilicho na fukwe nzuri na maji safi. Napenda sana kuogelea, kupumzika kwenye mchanga na kuangalia mandhari ya bahari. Ningependa kusafiri na familia yangu au marafiki wa karibu ili kufurahia pamoja. Katika likizo hii, napendelea kupumzika zaidi kuliko kutembea sana. Ili kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia uzuri wa asili likizo hii itakuwa ya furaha, tulivu na kumbukumbu za maisha.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ni haki yangu na wajibu wangu kama raia kupiga kura, gunisaidia kushiriki katika maamuzi muhimu ya nchi na kuha kikisha sauti yangu inasikika Kabla kupiga kura, ninajifunza kuhusu wagombea na sera zao ili kufanya uamuzi sahihi Wakati napiga kura, nahisi huru na mshikamano wakisiasa.

Ndiyo, ninavaa miwani kila siku, napenda kuvaa miwani kwa sababu hunisaidia kuona vizuri na kulinda macho yangu Pia miwani hunipa muonekano wakisasa na wakitaalamu Kila ninapovaa miwani nahisi urahisi, usalama na kujiamini Kwa hivyo, miwani nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Napendelea hali ya baridi kidogo kuliko jotokali baridi hunifanya nijiskie tulivu nikiwa nanguvu na makini zaidi Pia ni raisi kufanya kazi na kupumzika wakati hali ya hewa sio ya joto sana Wakati wa baridi, napenda kuvaa mavazi ya starehe na kufuraiya mazingira kwa utulivu Kwa ujumla, baridi hunipa amani na faraja katika maisha kila siku.

Tabia ya watu inayo nichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na uaminifu. Ninachukia pale watu wanapo. Ongezea maneno ya siyo ya kweli au kushindwa kwa heshima wengine. Tabia hii inaweza kuleta migogoro na kuathiri mshikamano kati ya watu. Napenda watu wawe wazi, wenye nyekevu na waaminifu. Kwani hiyo hunifanya nijisikie heshima na usalama.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani ambacho ni saa ya mkononi ya kifamilia. Saa hii ni ya kipekee kwa sababu ni zawadi ya wazazi wangu na ina thamani ya kihisia sana. Ninaiifadhi kwa uangalifu kuhakikisha haipotei au kuharibiwa. Saa hii unikumbusha upendo na msaada wa familia.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu yangu mara kwa mara, napenda njia hii kwa sababu ni rahisi, haraka na hufanya niwe na uchaguzi mkubwa wa bidhaa. Kila ninaponunua, ninalinganisha bei kusoma maoni ya wateja wengine na kuhakikisha bidhaa ni sahihi. Wakati napata bidhaa niliyonunua nahisi furaha, kuridhika na urahisi.

Napenda kusimamia badala ya kusimamiwa. Kusimamia hunipa fursa ya kuchukua, maamuzi, kupanga, shughuli na kuha kikisha kila kitu kinaendelea vizuri. Pia hunisaidia kujifunza ustadi wa kuongoza, kushirikiana na wenzangu na kushughulikia changamoto. Wakati mimi ndiye msimamizi na isi uhakika, motisha na kuridhika kwa sababu na weza kuona matokeo ya kazi yangu.

Ndiyo, napenda kuenda pwani kwa sababu ni mahali pazuri na kupumzika na kufurahia asili Napenda kuangalia bahari, kusikiliza mawimbi na kutembea ufukweni. Hewa ya pwani hunifanya ni jisikie tulivu na furaha. Pia napenda kupiga picha na kufurahia chakula cha bahari Kwa ujumla, kuenda pwani hunipa amani, burudani na kumbukumbu nzuri.

Ninapokutana na msongo wa kazi napumzika kwa muda mfupi ili kuondoa mawazo mabaya Mara nyingine nafanya mazoezi mepezi au kusikiliza mziki wa kupumzisha Pia napanga majukumu yangu tena na kuyapanga kwa kipaumbele ili kazi ibaki yenye mpangilio Wakati mwingine nashirikiana na wenzangu kupata msaada na suluhisho.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa burudani na habari kwa wakati moja Napenda kusikiliza muziki, vipindi vya mazungumzo na taarifa za habari Redio hunifanya nijisikie nikiwa nimeunganishwa na jamii na matukio yanayoendelea Mara nyingi husikiliza asubuhi au jioni nikiwa nyumbani Kwa jumla, kusikiliza radio hunipa furaha, maarifa na utulivu.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba na alama maalum. Hakuna nenosiri moja linalo tumika kwenye akaunti zote. Kila akaunti ina nenosiri tofauti. Pia napenda kutumia vitambulisho vya usalama viwili au mfumo wa vidole pale inapoezekana. Kwa kufanya hivi, taarifa zangu zinabaki salama na mimi na nirahisi, amani, ya akili na ulinzi wa data zao. nEnosiri salama ni muhimu sana katika maisha kila siku ya mtandaoni.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha vioo. Ni kazi inayohitaji muda na nguvu nyingi na mara nyingine haina latha. Hata hivyo nafahamu ni muhimu kudumisha usafi na afya ya familia. Mara nyingine napanga kufanya kazi hii kwa makini ili kuimarisha nyumba. Wakati nikimaliza na hisi raha na kuridhirika kwa sababu nyumba inakuwa safi na yenye utulivu.

Zoeya zuri nililojenga kulifanya ni kuandika ratiba ya kila siku na kupanga muda wangu vizuri. Zoeya hili limenisaidia kumaliza majukumu kwa wakati na kuepuka msongo wa mawazo. Pia limenisaidia kuwa makini, kuzingatia vipaombele na kuongeza tija kazini na nyumbani. Kwa kufanya zoeya hili, kila siku nahisi amani, furaha na udhibiti wa maisha yangu.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki, mazoezi haya hufanya mwili wangu kuwa na nguvu, afya na kuondoa uchovu, mara nyingi nafanya kimbio mazoezi ya mikono na viwiko au mazoezi mepesi nyumbani, kufanya mazoezi mara kwa mara inanisaidia kuwa makini, nishike nguvu na kudumisha afya njema, wakati nikimaliza na isi furaha mshikamano na matisha kufanya kazi nyingine.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipoamua kujiwekea malengo na kujiboresha kielimu na kibinafsi. Uamuzi huo ulinifundisha kuwa na nidhamu, kujiamini na kufanya kazi kwa bidii. Tangu wakati huo nimekua nikikabili changamoto kwa ujasiri zaidi na kuchukua kila siku kama nafasi ya kujifunza na kukua.

Ninaenda hospitali mara mbili au tatu kwa mwaka kwa uchunguzi wa afya ya kawaida. Kwa kawaida, nashirikiana na daktari kuhakikisha mwili wangu uko katika hali nzuri na kuzuia matatizo yoyote. Pia mara nyingine naenda hospitali kwa sababu za dharura ndogo. Kufanya hivyo, kuna nisaidia kudumisha afya, amani ya akili na kuishi maisha yenye nguvu.

Kinyuaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda safi. Napenda kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na hufanya nijisikia kicheko. Mara nyingi ninakunywa mchana au baada ya mazoezi kidogo. Juisi hii pia hunisaidia kubaki na afya nzuri na mwili wenye nguvu. Kila ninapokinywa, nahisi furaha, utulivu na kuridhika kwa ladha ya safi na nzuri.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa kofia, miwani ya jua na mavazi ya kinga Pia napenda kutumia krimu ya jua ili kulinda ngozi yangu kutokana na miale hatari ya jua Wakati mwingine napendelea kutafuta kivuli pale ninapokuwa nje kwa muda mrefu kufanya haya kunanisaidia kudumisha afya ya ngozi kuzuia jua na kuhisi raha.

Wakati umeme unapokatika, kwanza ninahakikisha vifaa vyote vilivyo kwenye hatari vinaondolewa au kuzimwa. Kisha napenda kutumia muda huu kupumzika, kusoma vitabu au kufanya mazoezi mepesi. Wakati mwingine, napiga mazungumzo na familia au marafiki ili kutumia muda vyema. Kufanya hivyo kunanisaidia kubaki tulivu, kutumia muda kwa ufanisi na kutochukizwa na tatizo la umeme.

Ninapowatia moyo wenzangu, kwanza nawasikiliza kwa makini na kuelewa wanachopitia, kisha nawatia moyo kwa maneno chanya na kuwakumbusha uwezo wao. Napenda pia kusaidia pale ninapoweza. Iwe ni kwa ushauri au vitendo. Wakati mwingine, kuwapongeza kwa kazi nzuri, huwafanya wajisikie kuthaminiwa. Kwa kufanya hivyo, tunajenga ushirikiano imani na ari ya kufanya kazi pamoja.

Ndiyo, nimewaai kwenda kwenye tamasha la mziki na ilikuwa ni uzoefu wa kufurahisha sana. Nilifurahia kusikiliza wimbo zuri, kucheza na kushirikiana na marafiki. Tamasha pia uliniwezesha kuona wasanii, wamoja kwa moja na kujifunza mbinu mpya za mziki. Wakati nikikumbuka tamasha hilo nahisi furaha msisimko na kumbukumbu nzuri.

Masomo ninayoyafanya ni sayansi na hisabati ambayo nimechagua kwa sababu ninapenda kuelewa jinsi dunia inavyofanya kazi na matatizo ya nambari. Kitu ninachokipenda zaidi ni pale ninapofanikiwa kutatua tatizo ngumu au kuelewa dhana ngumu. Changamoto ninazokutana nazo ni kujifunza dhana ngumu haraka na kukabiliana na muda mfupi wa masomo. Ningependa kubadilisha jinsi ya kupata muda zaidi wa mazoezi na vitabu vya ziada ili kuongeza ujuzi wangu. Masomo haya yananisaidia kujenga akili na study za maisha.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale kuna mshikamano, heshima na ushirikiano kati ya wafanyikazi. Pia ni muhimu kuwa na utulivu, upangilio na vifaa vinavyo kidhi mahitaji ya kazi. Mazingira kama haya hufanya mtu ajisikie motisha, furaha na hali ya kufanya kazi kwa ufanisi. Wakati kila mtu anashirikiana na kuthamini juhudi za wengine, kazi inakua rahisi na matokeo bora hupatikana.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ilikuwa nikipindi chafuraha, upendo na uhuru wa kucheza na kujifunza. Nilikuwa na muda wa kufanya marafiki, michezo na kufurahia kila siku bila shinikizo kubwa. Wakati nikikumbuka ujana wangu na isi msisimuko, furaha na kumbukumbu, nzuri. Ingekua nzuri kurudia baadhi ya nyakati hizo na kujifunza kutokana na uzoefu wa sasa.

Ninajitunza kwa kula chakula chenye lishe, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi ya mwili. Pia napumzika vizuri na kuhakikisha nafanya shuguli zinazoongeza afya ya akili kama kusoma au kusikiliza muziki. Mara nyingine napenda kujipaka krimu na kushika usafi wa mwili. Kwa kufanya hivi nahisi nguvu, furaha na afya nzuri. Kujitunza kunanisaidia kuwa makini na kuwa na maisha yenye tija kila siku.

Baada ya mchana, napendelea kumaliza kazi za nyumbani au masomo na kuandaa majukumu ya kesho. Nina puumzika kuanzia sakumi na mbili jioni mara nyingi kwa kusoma, usikiliza mziki au kuzungumza na familia. Napenda kufanya sherehe za jioni ndogo kama chakula chapa moja au kuangalia filamu ya kifamilia. Kabla ya kulala, najianda kwa kuosha meno, kufalia nguo za kulala na kupumzika kidogo.

Ninapanga kazi zangu kwa kutunga orodha ya majukumu muhimu na kuyaweka kulingana na kipaumbele. Kwanza, ninaangalia ni kazi gani inahitaji kufanywa haraka na ni ipi inaweza kusubiri. Kisha ninaweka muda wa kumaliza kila kazi na mapumziko ili kutochoka. Pia mara nyingine ninaandika mpangilio wa siku au wiki ili kuhakikisha kazi zote zinafanyika kwa wakati.

Napendelea kuandika kuliko kuongea kwa sababu kuandika hunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu na kupanga mawazo yangu vizuri. Kupitia kuandika, ninaweza kueleza hisia zangu, maoni na mawazo kwa uwazi. Pia kuandika kunanisaidia kukumbuka mambo muhimu na kujifunza kutokana na uzoefu. Wakati mwingine, kuandika kunanisaidia kupumzika na kutuliza akili. Kwa hivyo, kuandika ni njia ninayopenda zaidi kueleza kile ninachokifikiria.

Napendelea suruali kuliko siketi kwa sababu ni rahisi kuvaa, inafaa kwa kazi na shughuli za kila siku, na hunipa uhuru wa kuzunguka kwa uraisi. Suruali pia ni nzuri kwa hali ya hewa yoyote na inaweza kuunganishwa na aina mbalimbali za nguo. Napendelea kuvaa suruali kwa sababu hunifanya nijisikie raha, uhuru na kujiamini. Kwa ujumla, suruali ni chaguo langu la kwanza kila siku.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu hunisaidia kuwa na afia nzuri na kufurahia hasili. Napenda kutembea kwa baiskeli kwenye mitaa ya miji au bustani za kijami. Kuendesha baiskeli kuna nisaidia pia kupumzika, kuondoa msongo mawazo na kufurahia fura ndogo za maisha. Wakati nikimaliza safari ya baiskeli na isi nguvu furaha na kuridhika.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi. Napenda harufu hii kwa sababu hunipa amani, furaha na utulivu wa akili. Mara nyingi hunisukuma kufikiria asili na siku nzuri. Harufu ya maua pia hunikumbusha kumbukumbu za furaha nyumbani au sherehe za familia. Wakati nikipata harufu hii nahisi tabasamo, msisimuko wa kuridhika. Kwa hivyo harufu ya maua ni ya kipekee kwangu.

Chumba ninacho kipenda nyumbani ni sebule kwa sababu ni mahali pazuri pa kupumzika na kushirikiana na familia. Kinapendeza kwa sababu kinataa nzuri na mandhari ya kupendeza. Chughuli ninazofanya pale ni kusoma, kuangalia televisheni, kuzungumza na familia au marafiki. Nikiwa ndani ya chumba hiki na hisi hamani, furaha na utulivu.

Chakula ninachopenda zaidi ni nyama ya kukaangwa na wali. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na ni rahisi kula. Mara nyingi nakila wakati wa chakula cha mchana au jioni. Na mara nyingine na kila pamoja na familia au marafiki. Chakula hiki pia hunifanya nijisikie kushiba na furaha. Kwa hivyo, nyama ya kukaangwa na wali ni chakula ni nachopendelea zaidi kila siku.

Napendelea mfumo wa Android kwenye simu yangu kwa sababu ni raisi kutumia, unachaguzi nyingi na unaweza kubadilishwa kulingana na maitaji yangu. Mfumo hii pia unaraishisha kupakua programu kuwasiliana na wenzangu na kusimamia data zaangu. Mara nyingine napenda kutumia muda wangu kuandika, kusoma au kuangalia habari kupitia simu hii, ukiwa na mfumo mzuri na hisi urahisi furaha na udhibiti wa teknolojia.

Ninapoweka malengo ya kila mwezi kazini. Kwanza ninaandika malengo yote makuu ninayoitaji kufanikisha. Kila lengo linakipa umbele kulingana na umuimu wake. Kisha ninaweka tarehe za mwisho na hatuwa ndogondogo za kufanikisha kila lengo. Pia ninapima maendeleo yangu kila wiki ili kuona ni hatuwa gani zimefu. Fanyika na nizipi zinahitaji juhudi zaidi. Kwa kufanya hivi malengo yangu ya kila mwezi yanakua, yanafanikiwa, ya kiwa na mpangilio na enyetija.

Ninatumia simu yangu takriban masaa nane kila siku, hasa kwa kazi na burudani. Programu ninazotumia zaidi ni mitandao ya kijamii, barua pepe na programu za elimu. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ndogo na rahisi kutumia, lakini ilinifundisha shughu kushugulikia teknolojia. Simu yangu huniwezesha kuwasiliana na familia, marafiki na kufanya kazi kwa urahisi. Napenda kuzima simu wakati wa usiku ili kupumzika na kulala kwa utulivu. Simu ni muhimu sana lakini inaitaji kutumia muda kwa busara.

Ndio, napenda kutoa sadaka au michango kwa sababu ni yanjia kusaidia wengine na jamii. Mara nyingi naifanya kwa kusaidia maskini, shule, hospitali au miradi ya kijamii. Michango hii hunifundisha ukarimu, mshikamano na kutoa msaada kwa wale wanaohitaji. Napenda kushiriki kwa kiasi changu cha uwezo wangu, na mara nyingine kushirikiana na marafiki au familia.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti kila siku ili kufahamu habari za ndani na za kimataifa Mara nyingi nasoma habari za siasa, michezo, sayansi na burudani kusoma gazeti kunanisaidia kuelewa matukio yanayoendelea, kuongeza maarifa na kuendeleza mazungumuzo na wengine Pia husababisha nifikirie zaidi kuhusu maisha na jamii yangu Kwa ujumla, kusoma gazeti kunanipa maarifa, furaha na mtazamo, mpana wa dunia.

Kipindi cha televisheni ni nachopenda zaidi ni komedi na vipindi vya burudani. Napenda kwa sababu hunifanya nicheke, nipumzike na kutoa msongo wa mawazo. Baada ya kazi au shule. Mara nyingine napenda pia vipindi vya habari na elimu ili kuendelea kujifunza mambo mapya. Kuangalia vipindi hivi kunanisaidia kuwa na furaha, utulivu na kumbukumbu nzuri. Kwa jumla vipindi vya televisheni vinanifanya nijisike vizuri na kufurahia muda wangu wa bure.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku iliokaangwa. Napenda kwa sababu ni kitamu, rahisi kula na hunipa nguvu. Mara nyingi nakula pamoja na wali au mboga. Na pia katika sherehe au chakula cha familia. Nyama ya kuku pia hunifanya nijisikie kushiba na furaha kila wakati. Kwa hivyo ni chakula ninachopendelea zaidi na ninakifurahia kila siku ninapokuwa nyumbani au kwenye hafla maalumu.

Ndio, ninapenda kugawanya taka zangu nyumbani. Ninatenga plastiki, karatasi na mabaki ya chakula ili ziweze kutumika tena au kuchimbwa kwa usahii. Hugawa taka kuna nisaidia kulinda mazingira, kupunguza uchafu na kudumisha usafi nyumbani. Pia ninahimiza familia yangu kushiriki katika utaratibu huu. Wakati ninapofanya hivyo, nahisi kufurahishwa, kuridhika na kuwa na jukumu la kijamii.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwaminifu, heshima, usikilivu na uwezo wa kuongoza timu. Kiongozi mzuri pia anapaswa kuwa mwenye maono, anayeweza kuchukua maamuzi sahihi na kusaidia wengine kufanikisha kazi. Sifa hizi hufanya timu kufanya kazi kwa mshikamano na kufanikisha malengo. Kwa kiongozi mzuri, watu wanahisi uwakika, motisha na kujiamini.

Ninapenda kula nje ya nyumbani kwenye migahawa au vibanda vya chakula safi. Napenda kwa sababu ni rahisi chakula hua kitamu na mara nyingi kuna mandhari nzuri au mazingira ya kupumzika. Mara nyingine na kula pamoja na familia au marafiki ili kufurahiya muda wa pamoja. Kula nje kuna nisaidia pia kujifunza ladhaa mpia na burudani. Ukiwa pale unahisi furaha kuridhika na kumbukumbu nzuri.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kutathmini hatua za kazi na kuona nisehemu gani zinahitaji ufanisi zaidi. Mara nyingi ninaweka mpangilio wa kazi, kutumia teknolojia na kushirikiana na wenzangu ili kazi iende vizuri. Pia napima matokeo ya kila hatua na kurekebisha pale inapohitajika. Kufanya hivyo kunanisaidia kuokoa muda, kupunguza makosa na kuongeza tija kazini.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni Whatsapp. Napenda kutumia programu hii kwa sababu huniwezesha kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kwa haraka. Pia napenda kutumia Instagram na Google Maps mara nyingine kwa burudani au urahisi wa kupata mahali. Programu hizi hufanya maisha yangu kwa rahisi, kujifunza mambo mapya na kushirikiana na wengine.

Napendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono kwa sababu ni haraka, rahisi na hufanya niweze kuhariri na kupanga mawazo yangu kwa haraka. Kuandika kwa kompyuta kunanisaidia pia kudumisha kumbukumbu, kuandika ripoti au baruapepe kwa urahisi. Hata hivyo, mara nyingine napenda kuandika kwa mkono pale ninapohitaji kukumbuka au kufanya mazoezi ya akili.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa Mara nyingine hutumia kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na familia na marafiki Pia natumia simu kwa kusoma habari, kujifunza na kupanga shuguli za kila siku simu hunisaidia kuokoa muda na kurahisisha kazi zangu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria mawazo mapya na kutatua matatizo kwanjia tofauti. Mara nyingi hutumia ubunifu katika kazi au masomo yangu asa wakati wakupanga kuandika au kubuni suluhisho. Ubunifu unisaidia kuboresha kazi, kufanya mambo yawe ya kuvutia na kuongeza tija. Ninapokuwa mbunifu na isi furaha, motisha na kujiamini.

Kwa kawaida, nalala takriban masaa saba hadi nane kila siku. Napendelea kupata usingizi wa kutosha ili mwili na akili vipumzike vizuri. Usingizi mzuri hunisaidia kuwa na nguvu, umakini na afya bora siku inayofuata. Ninapolala kwa muda unaofaa nahisi utulivu, furaha na ufanisi katika shughuli zangu za kila siku. Kwa hivyo, usingizi ni sehemu muhimu sana ya kujitunza.

Ninapendelea mazingira ya kazi ambayo ni yenye utulivu, safi na enye mshikamano mzuri kati ya wafanyi kazi. Pia napendelea pale panapokuwa na mpangilio mzuri vifavya kutosha na nafasi ya kubadilisha na mawazo mazingira kama haya unisaidia kuwa na motisha, umakini na kufanya kazi kwa ufanisi. Wakati watu wanaposhirikiana na kueshimiana kazi inakuwa na raisi na enye matokeo bora.

Njia ninayotumia kupumzika ni kutumia meditation na mazoezi mepesi ya kupumua Kinachonifanya nitulie ni kuzingatia pumzi zangu na kuondoa mawazo yasiyo ya lazima Nakumbuka nilipoanza kujifunza njia hii Ilikuwa ni wakati nilipohisi msongo mkubwa wa mawazo na nilihitaji utulivu Mara nyingi napumzika kwa dakika kumi hadi kumi na tano kila siku hasaa asubuhi au kabla ya kulala Baada ya kupumzika na isi amani utulivu na nguvu ya kuendelea na shuguli zangu kwa ari.

Zana za dijiti ninazotumia kila siku ni simu ya mkononi, kompyuta na kipanya cha kidijiti. Simu ninayoitumia kwa mawasiliano, mitandao ya kijami na kupanga shuhuli. Kompyuta uniwezesha kufanya kazi kusoma na kuandika ripoti kwa uraisi. Kipanya cha kidijiti ni muhimu sana kwa kusogeza na kudhibiti kompyuta. Kutumia zana hizi kuna nisaidia kuwa na ufanisi uraisi wa kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Napenda kuwa mahali tulivu, safi na yenye mandhari nzuri. Hii inaweza kuwa bustani, pwani au chumba chenye mwanga mzuri. Mahali kama haya hunisaidia kupumzika, kufikiria vizuri na kuwa na furaha. Napenda pia kuwa mahali ambapo ninaweza kusoma, kufanya kazi au kufurahia muda wastarehe. Ukiwa pale, una nahisi amani, utulivu na motisha ya kufanya mambo kwa hari.

Ninatumia basi kama njia yangu ya usafiri kila siku. Napenda kwa sababu ni rahisi haraka na ufanya nifikie, kazini au shule kwa wakati. Mara nyingine napenda kutembea kwa miguu pale panapowezekana, hasa kwa umbali mfupi, kwa afya na kupumzika. Kutumia njia hizi kunanisaidia kuhifadhi muda, kuwa na nguvu na kufurahia safari yangu.

Ninahifadhi data yangu kwenye kompyuta, simu na wingu. Kila faili muhimu picha au taarifa hufungwa kwa nenosiri na usalama wa kidijiti. Hii hufanya data zangu ziwe salama na zikipatikana kwa urahisi ninapohitajika. Pia mara nyingine nakagua na kupanga data ili kuepuka kupotea au kuchanganyikiwa.

Napendelea kuwasiliana na watu ana kwa ana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia, lugha ya mwili na kujenga uhusiano wa karibu Pia mara nyingine natumia simu au ujumbe mfupi pale umbali unapokuwa kikwazo mawasiliano mazuri hunisaidia kuelewana vizuri, kuepuka migogoro na kushirikiana kwa ufanisi Ninapowasiliana kwa njia ninayoipenda nahisi uhusiano mzuri, heshima na kuridhika.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu na furaha. Mara nyingi nikiwa pamoja na familia na marafiki wa karibu. Tunakula pamoja, kucheka na kushukuru kwa maisha. Nakumbuka sherehe moja nilioipenda sana ambapo tulikua nyumbani. Tukashiriki keki ya chokoleti na chakula kizuri. Siku hiyo napenda sana keki ya chokoleti au vanilla. Kwa siku yangu ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokea zawadi yenye maana kama kitabu au kitu cha kunisaidia kujifunza zaidi.

Ninapo shugulikia kazi za darura kwanza natulia na kutambua tatizo kwa haraka. Kisha natoa kipaumbele kwa kazi ilio muhimu zaidi na kuwacha nyingine kwa muda. Inawasiliana na wenzangu au wasimamizi ili kupata msaada au tarifa muhimu. Pia nafanya kazi kwa umakini na haraka bila kupanik. Bada ya kumaliza napitia kilichotokea ili kujifunza na kuboresha maandalizi ya badaye.

Nakumbuka wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliouona wakati wa mashindano makubwa. Timu zilizokuwa zikicheza ni New York Yankees dhidi ya Boston Red Sox. Kitu cha ajabu kilichotokea ni pale mchezaji alipogonga mpira wa ushindi katika dakika za mwisho. Na uwanja mzima ukalipuka kwa shangwe. Wakati huo nilihisi msisimuko, furaha na mshangao mkubwa. Nikifikiria tukio hilo leo nahisi hamasa na upendo mkubwa kwa mchezo wa besiboli.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaonipa furaha, mazoezi ya mwili na mshikamano na wengine. Napenda kucheza na marafiki hasaa wakati wa mapumziko au wikendi. Mchezo huu hunisaidia kujenga afya nidhamu na kazi ya timu. Kila ninapoucheza, nahisi nguvu msisimko na furaha kubwa.

Ningependa kuona maendeleo katika elimu afya na ajira katika jamii elimu bora itasaidia vijana kupata ujuzi na kujitegemea hUduma za afya zikiboreshwa, zitahakikisha watu wanaishi maisha marefu na yenye afya Pia ningependa kuona fursa zaidi za kazi na ujasirimali ili kupunguza umaskini Nikiona maendeleo haya na hisi tumaini, furaha na imani katika mstakabali mzuri wa jamii.

Ndiyo, napenda kuimba kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na huru. Mara nyingi kuimba wakati niliko pekee yangu au nikiwa na marafiki, hasa nyumbani au kwenye sherehe. Kuimba hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kueleza hisia zangu. Wakati ninaima na hisi utulivu, msisimuko na kujiamini. Kwa hivyo kuimba nishughuli ninayoipenda na hunipa furaha kubwa.

Ninapo wakaribisha wafanyikazi wapya kwanza nawasiliana kwa heshima na kuwafanya wajisikie wamekubaliwa Kisha nawafahamisha mazingira ya kazi, taratibu na wajibu wao Napenda pia kuwatambulisha kwa wafanyikazi wengine ili wajenge mahusiano mazuri Wakati wa mwanzo natoa msaada na kujibu maswali yao bila kusita Kwa kufanya hivyo wafanyakazi wapya huanza kazi wakiwa na uaminifu, motisha na utulivu.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na nimegundua ina faida nyingi. Yoga hunisaidia kupumzisha mwili na akili, kuongeza umakini ya kuboresha afya. Nakumbuka mara ya kwanza nilifanya ilikuwa wakati niliitaji kupunguza msongo wa mawazo. Tangu hapo, nimekua nikifanya mara kwa mara kwa dakika chache kila siku. Baada ya yoga, nahisi utulivu, nguvu na amani ya ndani.

Napendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano uleta mawazo tofahuti, msaada na matokeo bora kufanya kazi katika timu, hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine, kushirikiana na kugawana, majukumu Pia unifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi Hata hivyo, wakati mwingine napenda kufanya kazi peke yangu, pale ninapohitaji umakini wa hali ya juu.

Kinywaji ni nachokipenda zaidi ni juisi ya matunda kwa sababu ni kitamu, chenye afya na hunipa nguvu. Mara nyingi na kinywa asubuhi baada ya kiamsha kinywa au wakati wa mapumziko. Nilijifunza kuhusu juisi hii kupitia familia yangu na marafiki ambao wali nipendekezea kinywaji hiki. Baada ya kunywa na hisi nguvu, furaha na utulivu. Kwa hivyo juisi ya matunda ni kinywaji ni nachofurahia sana kila siku.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi kwanza ninaelewa malengo na maitaji yake Kisha nagawa kazi kwenye hatua ndogondogo na kupanga muda wa kila sehemu Pia nawasiliana na timu yangu ili kuakikisha kila mtu anafahamu jukumu lake Wakati mwingine ninaandaa kila kitu kabla ya kwanza ili mradi usumbuke Kwa kufanya hivi mradi mpya unakua na mpangilio mzuri unafanyika kwa ufanisi na unaleta matokeo bora.

Ninapotaka kustarehe, napenda kusoma kitabu, kusikiliza mziki au kuangalia filamu Mara nyingine napenda pia kutembea nje au kuzungumza na marafiki na familia shughuli hizi hunisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kupata furaha Baada ya kustarehe nahisi amani, motisha na nguvu za kuendelea na kazi zangu kwa hivyo, kustarehe ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kutojibu ujumbe usiojulikana au hatari na kutoashiria taarifa binafsi. Pia ninatumia nenosiri dhabiti, programu za usalama na kuchagua kwa makini, wafuwasi au marafiki mtandaoni. Mara nyingine napitia taarifa na picha zote kabla kushiriki ili kuepuka matatizo.

Napenda kununua vitu kwenye maduka makubwa, masoko ya mitaa na mtandao Napenda maduka makubwa kwa urahisi na uteuzi mkubwa masoko ya mitaa kwa bidhaa safi na bei nafuu na mtandao kwa urahisi wa kuagiza kutoka popote Mara nyingi nanununua vyakula, nguo au vifaa vya nyumbani kununua kunanisaidia pia kupata furaha na kuridhika kwa mahitaji yangu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha, tabasamu na hisia za utoto Napenda kushirikiana nao kwenye michezo ya nje, michezo ya akili na shughuli za ubunifu Wakati napocheza nao, nakumbuka wakati wangu wa utotoni na furaha ya kucheka bila wasiwasi kucheza na watoto hunisaidia pia kujenga mahusiano mazuri na kuwafundisha maadili.

Ninafanya uhifadhi wa pesa kwa kugawa kipengele kidogo cha kipato changu kila mwezi. Ninaweka pesa kwenye akiba ya benki au boxi la fedha nyumbani kulingana na lengo la langu. Pia napanga matumizi yangu ili kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Hii inasaidia kuhakikisha nina pesa za darura na za kufanikisha malengo yangu makubwa. Baada ya kuhifadhi nahisi amani usalama na furaha kwa kuwa na uhakika wakifedha.

Mchezo wa olimpiki ninaoupenda zaidi ni mbio za mita mia moja kwa sababu ni haraka wenye msisimko na hunionyesha udhabiti wa mwili na akili. Na kumbuka mchezo moja wa olimpiki niliyofuraia kutazama ambapo Usain Bolt alishinda mbio zake kwa rekodi mpya. Napenda mchezoaji kama Usain Bolt na wengine waliopiga rekodi za dunia kwa sababu huniachia msisimko mkubwa. Wakati wa mchezo ya olimpiki nahisi msisi lmko, hamasa na furaha kubwa. Mchezo ya olimpiki ni Tukio, linalonipa motisha na kufurahia, utendaji wa wanariadha.

Ninapo shugulikia udhaifu wangu kazini kwanza nakubali ni wapi ninaweza kuboresha Kisha natafuta njia za kujifunza na kuendeleza ujuzi wangu kama kushiriki, mafunzo, kuuliza ushauri au kuangalia mifano ya wengine Pia napanga kazi zangu ili kudhibiti udhaifu huu na kuakikisha hausumbui matokeo kufanya hivyo hunisaidia kwa bombezi zaidi kujiamini na kutoa tija kazini.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itahitaji nidhamu, siku hiyo ningetumia muda wangu kusoma vitabu kuzungumza ana kwa ana na familia au marafiki, kutembea nje na kufanya mazoezi, kukaa bila teknolojia inanisaidia kupumzisha akili na kujitambua zaidi, baada ya siku hiyo, ningehisi utulivu, furaha na shukrani kwa mambo madogo ya maisha.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia uzuri wa asili na kufanya mazoezi ya mwili. Napenda kuona miti, ndege na mandhari ya asili wakati nikitembea. Kutembea msituni, hunisaidia pia kuondoa msongo wa mawazo na kupata utulivu wa akili. Wakati nikiwa msituni na isi amani, furaha na kuunganishwa na mazingira.

Napenda kusherekea sikukuu kwa kuwa na familia na marafiki kusherekea kwa chakula kizuri na burudani Mara nyingi tunapanga shughuli, maalum kama kuandaa meza ya chakula, kushiriki michezo au mziki kusherekea sikukuu hunisaidia kuungana na wapendwa wangu na kuunda kumbu kumbu nzuri, pia huwa ni wakati wa shukrani, furaha na amani.

Mchezaaji ninayempenda zaidi ni Lionel Messi kwa sababu ni bora, anaecheza kwa ujasiri na unifanya nishangilie mchezo wa mpira wa migu. Napenda jinsi anavyoweza kupanga mashambulizi, kufanikisha timu yake na kuonyesha ustadi mkubwa. Nakumbuka mchezo fulani ambapo, alifunga golila kushangaza na uwanja mzima ukashangilia. Wakati nikiangalia anacheza na isi msisimuko furaha na amasa ya kufuata michezo ya mpira.